Msimu ninao upenda zaidi ni msimu wa mvua. Hii ni kwa sababu uleta baridi, uleta hewa safi na ufanya mazingira ya kijani ambayo yanapendeza macho ya kila mtu hasa mimi yananipendeza sana.